Kati ya suruali na sketi, mi hupendelea sketi. Manake, kama mwanamuke unavyo vaa sketi, huwa inafanya uwonekane kama ni mwenye maadili mema. Pia sketi ni rahisi kuvaa, ukiliganisha na suruali, sana sana wakati unapoenda kazini kila siku, nivyema kuvaa sketi kuliko kuvaa suruali.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kila jumapili manake wiki yangu ya kazi huwa inaanza jumatatu so kwa hivyo ifikapo jumapili mimi huhakikisha ya kwamba nikona zile vitu ambazo zote nitahitaji hiyo wiki katika mahali pangu pa kufanyia kazi. Bila napanga kwa mpangilio kutoka jumatatu hadi juma zile vitu ama ile kazi nitaifanya kila siku kwa hiyo wiki mzima.

Jambo ya kwanza la kwanza ambalo mi hufanya asubuhi nikiamka ni kusali na shukuru naomba na kushukuru kwa usiku uliyopita na pia kwa Mungu kwa kutuwezesha kuona hiyo siku mpiya. Jambo la pili ni kutoka kwa kitanda na kunawa uso kabla ya kuelekea jikoni kutayarisha kiamsha kinywa kwa hiyo siku.

Jinzi navyo pumzika baada ya siku ndefu, jambo la kwanza ni kuketi mahali ambapo hakuna kelele. Ila lakini wakati mwingine ni katika mahali pale wanasikiza muziki ambao unacheza pole pole kwa sauti ilio chini. Pia wakati mwingi mi hupenda kukutana na marafiki na tunatembelea mahali ambapo tunaeza kunywa kahawa pamoja tupiga gumzo.

Mazazi ya ya mwili mi hufanya, kwa zaidi ya mara tatu kwa wiki na jinsi ambavyo ninavyofanya hii mazoezi ni kwa kutembea ubali wa kilomita tano ama nikihesa nikihesabu kwa wiki hizo ni kilomita kumi na tano wakati mwingine mi hupenda kuruka kaba kama jinsi ya kufanya mazoezi angalau mara mbili kwa wiki.